Mbinafsi napenda ngoma sana. Kwa sababu huwa inanisaidia sana kwa burudani, ngoma huleta furaha, huunganisha watu na pia ni njia nzuri ya kuonyesha utamaduni na hisia. Inanisaidia sana katika kufanya na kuwa mchangamufu. Kwa mchangamufu sana na inanisaidia sana.

Ndiyo, huwa natumia video kwa mawasiliano. Kwa sababu mawasiliano ya video, husaidia kuona hisia na lugha ya mwili, kuongeza uelewano, na kupunguza mkanganyiko unaoweza kutokea kwenye mandishi au sauti pekee. Pia, huimarisha uhusiano kati ya wafanyikazi, pale kazini na pia kama una mchumba, unaweza muona, ndiyo.

Zoea nzuri nililo jenga ni kupanga muda na kujifunza kila siku. Kila siku na jitahidi kufanya mambo kwa mpangilio. Kusikiliza wengine kwa makini na kujiongeza maarifa mapya. Zoea hili unisaidia kuwa na nidhamu. Kufanya maamuzi bora. Na kuboresha mawasiliano na watu wengine katika kazi. Na maisha ya kila siku asante.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni athamini muda na afya yake. Ajitahidi kupanga mambo yake, ajifunze kusema hapana pale inapobidi. Na asisitize kujifunza kutoka kwa makosa. Pia kusikiliza zaidi kuliko unavyoongea kwa sababu hekima ni nyingi hupatikana kwa kusikiliza. Kuwa na nidhamu, uvumilivu na mtazamo chanya, mambo haya hufungua milango mingi maishani.